Ndiyo nilatumia mitandao ya kijamii Lakini Sitazami tuu kama njea kupoteza muda bali nichombo kinachoweza kuwa nafaida au hasara kulingana na jinsi na vyo kitumia Kila napofungua simu yangu ujiuliza kwa nini nafungua mitandao ya kijamii sasa takujifunza kwa siliana au ni mazoea tuu Jee nitautumia muda huu vizuri au tanipotezea mwelekeo salihaya nisaidia kutumia mitandao kwa wangalifu zaidi Wande moja, mitandao ya kijamii minisaidia kwa siliana na watu wengi kwa uraisi Ujiuliza, bila mitandao hii ningewasiliana vipi na marafiki au ndugu zangu waleoko kwa mbali Jee, sijambo njema kuona maisha ya watu na wajali hata kama atu kwa karibu Kupitia ujumbe, picha na video, ninaweza kudumisha mahusiano ambayo Menginevyo ya angepotea kusababu ya umbali Pia, tumia mitandao ya kijamii kuzifunza na kupata tarifa Kujuleza ni mara ngapi ni marifa gani mapya ya naeza kupata leo ya kaunti zipi zina nijenga badala ya kunipotezea muda Kuna watu wanaoshiriki ilimu, uzwefu wa kazi, hafi ya na hata amotisha ya maisha Jagua kufata maudhui sahihi, mitandawe ya kijamii huwa kama darasa lisilo nakuta Hata hivyo, inajua pia pande mwngine wa mitandao ya kijamii kujiuliza, je ni kikamu da mrefu sana hapa, nitantufaika vipi Jee kujilinganisha na maisha ya ingine hakuta nifanya nipoteze fura yangu Solihaya unikumbusha kuwa sikila kitu kinachonekana mtandaoni ni ukuelika mili Ndiyo mana kujitahidi kweka mipaka ya muda kutojipoteza kwenye maisha ya nyewe Pia napojichapisha au kutamaoni kujibuliza jee nacho shiriki kinani jenga au kinani bomoa Jee maneno yangu enaeza kumumeza mtu au kumtia moyo Hii unifanya niwe mwangalifu zaidi Kwa sababu namini mitandao ya kijamii ni kilo cha tabia zetu maadili yetu kati mwngine wamua kukumzika kabisa na mitandao ya kijami ujuuliza Je akiliangu inaitaji utulivu zaidi kuliko tarifa Je si vizuri kuhishi wakati alisi badale ya kuangalia kupitita screening Umziko haya unisaidia kurajesha umakini, kuraha na uhusiana wakweli kwa watu waliokukaribu Mwisho wa siku ujuuliza Leo mitandao ya kijamii imeniongeza tathamani au menipunguzea. Je, nimitumia kama chombo au menitumia mimi. Swali haya, unisaidia kubaki na udhibiti wa matumizi yangu. Wakweli, mitandao ya kijamii simba ya walasi nzuri. Moja kwa moja ni jinsi tunavyoitumia ndiyo huwa mua matokeo. Je, sikuweli kwamba chombo kile kile kile kinaiza kujenga au kubomua. Je, kutumia mitandao ya kijamii kwa busara hiwezi kwa sehemu ya maendeleo yetu binafsi na ya jamii. Ndiyo mana na ichagua kutumia kwa wangalifu kwa ni njema kwa malengo anayoleta maana.

Haya, napenda kutazama mchezo ingawa, wakati mwingine pia nafurahia kucheza ninapopata nafasi lakini nikijuliza kuamimifu, ninini kinachonifutia zaidi kwa anjani nikitumia nguvu zangu nakaa pembeni nikishuhudia kushindani kwa nini moyo wangu huchangamka zaidi ninapotazama mchezo kuliko ninapocheza. Swali haya, hunifanya nielewe vizuri uhusiano wangu na mchezo. Ninapotazama mchezo, nahisi kama hisia ya kipekee ambayo si rahisi kuielewa kwanini nashikwa na msisimuko wakati timu naipenda inafunga bao. Kwanini hushindwa kukata kimia wakati mechi iko dakika za mwisho. Kutazama mchezo hunifanya nijisikie kama sehemu ya kitu kikubwa kutazama mchezo hunifanya nijisikie kama sehemu ya kitu kilicho kikubwa kama vile Mimi pia niko ndani ya uwanja. Yuriki ushindi au ya maumivu kushindwa. Pia, napenda mchezo kwa sababu ya masomo ya maisha inayopatikana humo hujiuliza je, nidhamu ya wachezaji hawa haiwezi kunifundisha kitu kuhusu maisha yangu Jee, kushindwa kwao kunanikumbusha nini kuhusu kutokata tamaa Kuna mtu akianguka na kuinuka tena hunitia moyo hata katika changa moto zangu binafsi Mchezo hunikumbushe kuwa kushindwa si mwisho bali ni sehemu ya safari upande mwingine, hucheza michezo hujiuliza je Nafurahia mchakato au ninajilinganisha sana na wengine Je, nacheza kwa furaha au kwa shinikizo. Kucheza pia hunipa afia ya mwili na furaha lakini pia hunikumbusha mipaka yangu. Ndiyo maana si kila wakati napendelea kucheza, wakati mwingine nataka tu kufurahia bila pressure. Tazama michezo pia hunipa nafasi ya kuungana na watu wengine hujiuliza kwanini ni rahisi kuanzisha mazungumzo na mtu usiyemjua kwa sababu ni timu moja Je, michezo haivunji mipaka ya tofauti zetu. Wakati wa mechi, mtu husahau tofauti zao na wakati kuwa kitu moja ushabiki. Hata hivyo, hujiuliza pia, je, kutazama mchezo kupita kiasi, kunaweza kufanya nisahau kushiriki mwenyewe Je, ni lazima nichague moja kati ya kutazama, swali haya hunikumbusha umuhimu wa wiyano mchezo ni furaha, si mbadala wa maisha halisi Mwisho wa siku, hujiuliza, leo mchezo umenifundisha nini? Imenipa furaha, msisimuko au somo Je, ninaweza kutumia somo hilo katika kazi au maisha yangu ya kila siku Kwa ujumla, napenda zaidi kutazama mchezo kwa sababu hunipa msisimuko somo na hisia za pamoja. Lakini pia kutambua thamani ya kucheza hata kwa kiwango kidogo. Je, siku ile kwamba mchezo iwe unaicheza au unaichunguza inatufundisha kuhusu nidhamu ushirikiano na kutokata tamaa. Je, inadhibitisha kuwa furaha inaweza kupatikana kwa njia nyingi tofauti ndio maana mchezo itendelea kuwa sehemu muhimu ya maisha yangu.

Swali nzuri sana hili. Ndiyo napenda kusikiliza redio na kwa kweli moja ya vitu vinavyonipa hisia ya ukaribu na ulimwengu unaonizunguka. Kila ninapofungua redio hujiuliza sauti gani nitakayo isikia leo? Ni habari gani mpya nitakayo jifunza je redio itanipa burudani, elimu au faraja ya moyo? Maswali haya hunifanya nisikilize redio kama kilele tu bali kama rafiki wa kila siku, asubuhi redio hunisaidia kwanza siku kwa mtazamo mzuri. Kujiuliza kwanini muziki wa asubuhi unanifanya nijisikie mwenye nguvu? Kwanini sauti ya mtangazaji inaweza kubadilisha hali ya moyo wangu habari za asubuhi, muziki wa taratibu na mazungumuzo mepesi hunifanya nijisike kama nikotayari kukabiliana na siku mpya penda pia vipindi vya majadiliano na elimu. Hujiuliza, je, ni watu wangapi wanashiriki mawazo yao kupitia redio? Je, siajabu kwamba ninaweza kujifunza kutoka kwa mtu nisiye mzua kupitia sauti tu? Redio hunipa maarifa kuhusu jamii, afya, biashara na maisha kwa ujumla. Saidia kupanua mtazamo wangu. Wakati wa mchana au jioni, redio huwa chanzo cha utulivu. Hujiuliza baada ya siku ndefu, je, sivizuri kusikia muziki unaotuliza ukicheka kutoka kipindi cha burudani. Je, redio hainisaidie kusahau msongamano wa mawazo kwa muda mfupi? Wakati mwngine pia, nasikiliza redio katika njiani ni kifanya kazi za nyumbani au nikiwa pia ni mekaa kimia tu. Na sauti hiyo hunifanya ni jihisi peke yangu. Kinacho nivutia zaidi kuhusu redio ni urahisi wake. Hujiuliza kwa nini redio bado inanguvu hata katika zama za mitandao ya kijaminii? Je, si kwa sababu ni rahisi haina presha au inazungumza na kila mtu? Huhitaji kuangalia skrini unaskiliza tu na kufikiria redio hunipa nafasi ya kutumia mawazo yangu binafsi kuunda picha kichwani na kufurahia ujumbe kwa undani. Pia redio hunikumbusha umoja wa jamii, kujiuliza je, ni watu wangapi wanazikiliza kipindi hiki kwa wakati mmoja kama mimi. Je, hutuunganisha na sauti moja lichakua sehemu tofauti? Pia hii hunifanya nijisikia kuwa sehemu ya jamii kubwa hata kama nikopeke yangu nyumbani. Mwisho wa siku, hujiuliza. Leo redio imeniongezea nini? Imenifurahisha, imenielimisha, au imenituliza? Je, maisha yangekuwaje bila sauti, hizi za kila siku. Kwa kweli, kusikiliza redio kwangu ni zaidi ya tabia na uzoefu wakihisia, kielimu na kijamii. Je, sikuweli kwamba wakati mwingine sauti tu inaweza kubadilisha siku nzima ya mtu. Je, redio haithibitishi kuwa maneno ya muziki ina nguvu kuliko tunavyo fikiria. Ndiyo maana bado, ninapenda kusikiliza redio kila siku kwa moyo wote.

Ndiyo nimewahi fikiria kuanzisha biashara yangu na kwa kweli ni wazo linalorudi akilini mara nyingi kila ninapolitafakari hujiuliza Kwa nini niwe mfanyi kazi maisha yangu yote ilhali nina mawazo yangu mwenyewe je siningependa kuona mawazo langu likikuwa na kuleta mabadiliko je naogopa nini hasa kushindwa au kuanza maswali haya hunifanya nifikirie kwa kina kuhusu ndoto Upunguvu na uwezo wangu Mara kwa mara Wazo hilo hunijia Najiuliza biashara yangu ingekuwa ya aina gani je ni kitu ninachokipenda au nikile nachokileta faida tu je ningeanza vipi bila mtaji mkubwa Nilianza kutambua kuanzisha biashara Si swala la pesa pekee bali pia swala la maono uvumilivu hujifanya kila siku na wazo lenyewe Lilinisisimua lakini pia lilinifanya nijidhamini Kadri nilivyo endelea kufikiria hofu nazo zilianza kujitokeza hujiuliza. Itakuaje nilishindwa. Je, watu wataniona vipi. Je, nitapoteleza muda au rasli mali. Lakini baadaye, nikajiuliza tena. Je, kushindwa na mwisho. Ni mwisho au ni somo. Je, nisipo jaribu. Ntajua vipi kama ningeweza kufanikiwa. Maswali haya, yalinisaidia kubadilisha mtazamo wangu kutoka hofu. Kwenda kwenye uwezekano. Pia, nilianza kuangalia watu waliwaodhubutu kuanzisha biashara zao. Hujiuliza, walianza vipi walikosea mara ngapi kabla ya kufanikiwa Je, ulikuwa tofauti nami ama walikuwa na ujasiri tu wakuanza pia hadithi zao, kulinipa motisha na kunifanya nione kama hakuna anayezaliwa tayari wote hujifunza njiani nipofikiria zaidi, niligundua kuwa kuanzisha biashara kunahitaji nidhamu na subira hujiuliza, Je, niko tayari kujitoa hata pale matokeo hayaji haraka Je, naweza kusimama imara bila kukata tamaa maswali haya, halinifanya nitambue kuwa biashara si njia ya mkato ya mafanikio bali ni safari ya kujenga binafsi wakati mwingine hujiuliza pia Je, nilazima nianze kubwa Je, sinaweza kuanza kidogo nijaribu nijifunze alafu nikue taratibu Hapo ndipo nitakapoanza kuona kuwa hata hatua ndogo zinaweza kuwa mwanzo wakitu kikubwa biashara si lazima ianze leo au kesho Lakini, wazo lake hunijenga na kunifanya nijiandae mwisho wa siku hujiuliza, je, nataka kuishi maisha ya kujiuliza ingekuwaje kama ningejitahidi au maisha ya kusema nilijaribu. Je, ndoto yangu zinadhamani gani kwangu? Maswali haya huniacha nikiwa na hamu ya kuendelea kujifunza, kupanga na kujianda kwa kweli. Kufikiria kuanzisha biashara yangu si tu kuhusu pesa au ushuru wakifedha bali ni kuhusu kujipa nafasi ya kujaribu, kukua na kuamini uwezo wangu. Je si kweli kwamba kila biashara kubwa ilianza kwa wazo dogo akilini mwa mtu moja. Je huenda wazo nililonalo leo likawa mwanzo wa safari kubwa kesho ndiyo maana leo bado naliwaza nalilelea na naliandaa hatua kwa hatua.

, Swali nzuri sana hili, ndiyo, nimewahi kuona bahari, na nitukio ambalo siwezi kulisa hau kwa urahisi Mara ya kwanza, nilipo karibia bahari, nilijikuta najiuliza, kwa nini watu wengi husafiri mbali ilikuiona, nini hasa, kinachofanya bahari iwe ya kipekee kiasihiki Je?, ni maji yake mengi, sauti ya mawimbi, au hisia inayokuja unapoitazama maswali haya yalikuwa yananizunguka kichwani mwangu Hata kabla sija ona kwa macho nilipo fika ufukweni na kuiona bahari mara ya kwanza Nilisimama kimya kwa muda nikajiuliza inawezekanaje kitu kikubwa kiasihiki kiwepo bila mipaka inayoonekana bahari inaishia wapi Nisiri ngapi zimefichwa ndani ya maji haya mawimbi yalikuwa ya kija na kuondoka Kanakwamba yanazungumza lugha yenyewe sauti yake ilinifanya nijisikie mtulivu Lakini pia mdogo sana mbele ya ukubwa wake niIlianza kujiuliza kuhusu maisha Je? Bahari ina fanana na maisha yetu mawimbi yanapokuja na kuondoka Je? Haya fanani na changamoto na furaha tunazo zipitia Kwanini ninahisi kama mawazo yangu yote yanatulia ninapotazama bahari inakuwa kama bahari inanilazimisha kupunguza kasi kuwaza kwa kina zaidi nlipotembea kando kando ya ufukwe Nikihisi na mchanga chini ya miguu yangu nilijiuliza ni watu wangapi wamewahi kusimama hapo kabla yangu hadithi zipi bahari mziona kwa miaka zote hizi Je? Kuna mtu mwingine aliyesimama hapa akajiuliza maswali kama yangu bahari ilinifanya nijisikie nimeunganishwa na dunia kwa namna ya kipekee Pia nilikuwa na hisia ya furaha ya mtoto Najiuliza kwanini natamani kuingiza miguu yangu majini mara moja Kwanini nacheka bila sababu kuliona wimbi kubwa likijaa Je? Bahari inatukumbusha nini kuhusu furaha ya vitu vidogo Nilihisi uhuru fulani kana kwamba mawazo mazito yalikua ya kioshwa na maji ya bahari Kadri nilivyo itazama bahari kwa muda mrefu, ndivyo nilivyo anza fikiria kuhusu muda wangu. Bahari imekuwepo kwa miaka ngapi? Imeeshuhudia vizazi vingapi vikija na kuondoka. Je? Matatizo ninayoyafikiria sasa yanauzitogani mbele ya kitu kilichodumu kwa muda mrefu kiasihiki. Mawazo haya yalinifanya nijisikie mnyenyekevu na pia mwenye matumaini. Nilipo kuwa nikijaribu kuondoka nilijiuliza. Je? Kwanini ni hisi kama sijaoana vya kutosha kwanini nitamani kuruditena Je? Bahari huvuta sababu na hutukumbusha ukubwa wa dunia na nafasi yetu ndani yake niliijua kuwa hata ni kiondoka kaswira ya bahari ingebaki akilini mwangu kwa muda mrefu ujumla kuna bahari kuliko zaidi ya kutazama majimengi ilikuwa na uzoefu ya kihisia na kiakili Je? Siy ajabu jinsi mazingira ya asili yanavyoweza kutufundisha bila kusema neno je bahari haijatukumbusha kuwa wakati mwingine tunahitaji kusimama kumuwa na kutazama mbali zaidi ya maisha yetu ya kila siku. Ndio maana kwangu kuona bahari haikuwa tukio la kawaida bali lilikuwa somo, la utulivu, unyenyekevu, mshangao mkubwa.

Kawaida, minasasisha vifavi yangu kulingana na maitaji siku wa kutafuta mtindotu. Kila mara napakiria kusasisha vifavi yangu hujuliza. Jee kifani licho na chubado. Kina ni hudumia ipasavyo. Jee. Kina nikithi maitaji yangu ya sasa na sasa ya kazi au maisha ya kila siku au nataka kubadilisha tu kwa sababu wengine wanabadilisha. Maswali haya unisaidia kufanya wamuzi kutulivu pada lea parapara Maranyenge nikiamuwa subuhi na kuanza siku yangu ya kazi ujiuliza Jee kifachangu kinanifanya kazi kufanisi au kinanipotezea muda Jee kina kazi ya kutosha Metri na kamuda ukuridisha Kigundua kwa kifaa kinanza kunikuwa misha na nchilesha Nina kinaharibika mara kumara awa kikubaliani na programu umpia Hapo ndipo wazala kusashisha ilanapokuza uzito zaidi Lakini sikila tatiza unifanya nikimbia kununuwa kifakipia Ujiuliza jie tatiza linaeza kutatulewa kusashisha programu au kubadilisha kipengele kimoja tu Jeni lezima ntumia pisa angu nyingi ilihali suluhisho ni doko Mara nyingi nagundua kuwasashisha programu au matenginezo madogo ya naeza kurejisha kifaka kwenye kazi vizuri kama awali Pandemungine pia Kuna wakati teknolojia hubadilika kukasi Ujiuliza jie nikiendelea kutumia kifatja zamani sana ntabaki nyuma jee usalama wa tarifazangu ukohatarini maswalihaya unifanya ntazami pia kupande usalama na ufanisi wa muda mrefu pale ambapo sasisholo usalama Waziezi tena kupatikana ninajua ni wakati wa kufikiria kifakipia Kwa kawaida wanasasishabifavyangu bada ya muda wa miaka katha jee nimipata zamani ya pesa nilio tumia Ihu nipa mani ya moyo kujua kuwa sikufanya wamuzi wa rakabali Nilitumia kile ni chonacho kikamilifu Pia ninaangalia matumizi yake halisi Jee na kitumia kifahiki kwa kazi nzitu au matumizi ya kwaida tu Jee Naitaji wezo juu au kile ni chonacho kinantosha maswali haya nisaidia Kupuka kununuwa kifacha grama kubwa ambacho Sita kitumia wezo wake wowote wakati mungine Ustosisha kifahuleta motisha mpia hujuliza Jee Kifahikipe kitani ipa masa ya kupanya kazi kwa bidi zaidi Jee, kitaniwezisha kujifunga mambu mapia au kufanya kazi kwa njiya bora Kwa ndipo nasashisha nikionale yangu sikuwa mazoea kwa ujumla Nasashisha vifavi yangu paletu unapoidajika Nikizengati ufanisi, usalama na matumizi halisi Jee, sibu sara kutumia teknolojia kama chombo cha kutusaidia badala ya tutawala Jee, kifaki na kutumikia wewe au wewe ndi unakitumikia Usali haya unikumbusha kwa usatisha sijambula haraka bali Mwamuzi unawitaji, tafakari na wajibikaji.

Aya kuna jambo moja nalolipenda zaidi na kila napofikiria hujiuliza kwa nini jambo hili unipafuraha ya kipekee kuliko mengine Ninini hasaa univutia kiasicha kunifanya nisichoke na alo Jeni kwa sababu linanipa utulivu au kwa sababu unifanya nijihisi haizaidi Kwa ngu jambo hilo ni kujifunza na kugundua mambo mapya Tangu zamani nimekuwa nikivutiwa na maswali kuliko majibu hujiuliza Kwa nini mambo yako hivi na si hivile vingine Jee kuna njia bora zaidi ya kufanya hili Nikiendelea kujifunza nitakuwa mtu wa ainagani baada ya miaka michache maswali haya hunifanya njisikie kama safari ya maisha yangu inaendelea aijasimama kujifunza hunipaisia kwamba na siku nafasi ya kuwa bora kidogo kuliko jana na pojifunza jambo jipya Iwe ni ujuzi mdogo au wazojipya hujiuliza kwa nini akili yangu na sisimuka hivi Kwa nini na hii sifuraha hata kabla sijamaliza kujifunza Kuna raha fulani katika kukondwa Kitu ambacho siku kijua hapa awali Inanifanya nijisikie kama mtoto anayefungua zawadi Kila funzo ni mshangao mpya Kile nacho nifanya nipende kujifunza zaidi namna nisaidia kujiamini Ujiuliza jee siku hili kwamba kadri tunavijifunza ndivyo tunavyoelewa zaidi Jee marifa mapya haya nipi ujasiri wakabiliana na changa moto Kadri nina vyojifunza ndivyo navyopunguza hofu ya mambo mapya Badala ya kuogopa mabadiliko na yakaribisha kama fursa Pia napenda kujifunza kwa sababu unifanya ni waelewe wengine vizuri zaidi Ujifanya ujiuliza Je kila mtu anayeonana nami anakitu chakunifundisha Je nikisikiliza zaidi nita jifunza zaidi Mara nyingi imegundua kuwa masomo muhimu hayatoki vitabuni pekee bali pia kwenye mazungumzo ya kawaida kosa na uzoefu wa maisha wakati mwingine pia hujifunza kunichosha hasa pale mambo yanapoone kana magumu lakini ata hapo hujiuliza je si changa moto hizi ndizo zinazo ni jenga je ningekuwa na nidhamu kila kitu kinge kuwa raisi maswali haya hunirudisha kwenye msingi wa kwa nini napenda kujifunza si kwa sababu ni rahisi bali sababu ni safari yenye maana kufikiria kuhusu maisha yangu ya baadaye hujiuliza je Nataka kuwa mtu anaye sema anajua vya kutosha au mtu anaye sema bado najifunza jibulangu huwa wazi Nataka kuendelea kujifunza kukua na kubadilika hilo ndilo jambo na lolipenda zaidi uwezo wa akili ya binadamu huendelea kupanuka Kwa ujumla kile nacho kipenda zaidi ni mchakato wa kujifunza wenyewe siyo mwisho bali safari Jee siku ilipambe maisha yanakuwa na ladha zaidi tunapoishi Kwa hamu ya kujua jee, tukiacha kujifunza hatu wachi pia kukua Ndiyo maana kwangu kujifunza siju kumu ni furaha ni motisha na ni sehemu muhimu ya mimi ni nani.